Wakati wa likizo, mimi ujistawisha kwa kujipa muda wa kupumzika na kuondoa mawazo ya kazi. Napenda kutumia muda huo kufanya mazoezi kama kutembea au kupanda milima midogo ili kuboresha afya ya mwili na akili pia. Pia mimi hutumia likizo hiyo kujifunza mambo mapya kama kusoma au kufuatilia taarifa zinazo vutia ambazo uniongeza maarifa. Zaidi ya hayo, napenda sana kutumia muda na familia marafiki kuzungumza nao, kucheka na kufurahia uwepo wao. Kwa jumla likizo, unisaidia kujijenga upya, kurejesha nguvu na kujisikia mwenye motisha zaidi ni naporudi kwenye shuguli za kawaida.

Hapana, mimi sipendi sana kusikiliza redio. Mara nyingi napendelea vyanzo vingine vya kupata habari au burudani kama vile mtandao wakijamii. Redio unapata kuwa nisehemu kubwa ya matumizi yangu ya kila siku ingawa wakati mwingine naweza kuisikiliza kwa nadra. Unapata mara ya mwisho kusikiliza redio ilikuwa kama takriban miaka, kama kumi iliyopita. Na pia kwa nyumba yangu sijanunua redio. Kwa hivyo siwezi sema nanapenda kusikiliza redio.

Mimi ushauri wangu kwa mtu ambaye anaanza kazi, ni awe na subira na bidii kwa sababu mwanzo wa kazi mara mingi huwa na changamoto, makosa ni sehemu ya kujifunza pia. Ni muhimu pia awe na kujifunza kutokana na kwa wengine kuuliza maswali bila uoga na kukubali ushauri kutoka kwa waliobobea. Pia, ningemshauri ajenge nidhamu ya kazi, aheshimu muda na awajibike katika majukumu yake hata kama ni madogo. Zaidi ya hayo, ni vyema ajenge mahusiano mazuri kazini kwa kuwa ushirikiano na tabia njema husaidia sana katika maendeleo ya kazi. Kwa ujumla, kuanza kazi kunahitaji moyo wa kujifunza, uvumilivu na mtazamo chanya ili kufanikiwa kwa muda mrefu.

Hili kushirikiana na timu vizuri, mimi ujitahidi kuwasiliana kwa uwazi na kwa yashima na kila mtu mimi ushiriki mawazo yangu bila kuwalazimisha wengine na pia usikiliza maoni ya wenzangu hili tufikie maamuzi ya pamoja. Pia mimi ufanya kazi kwa kuwajibika nikitekeleza majukumu yangu kwa wakati ili nisikuwa mishe kazi ya timu. Zaidia hayo huwa tayari kusaidia pale ambapo wenzangu wanaitaji msaada kwa sababu ushirikiano ujengwa na kwa kusaidiana kwa jumla muwasiliano mazuri kueshimiana na uajibikaji na pata ndivyo vina vyo nisaidia kushirikiana kwa mafanikio ya timu.

Naam nilizaliwa mji wa thika, nikakua huku. Mji wa thika huko kwenye inchi ya Kenya na ni mji ambao. Kuna kumbukumbu nyingi sana katika maisha yangu. Thika ni mahali penye mandhari ya kuvutia na kuna mito na maporomoko ya maji. Eneo julikana kama maporomoko kumi na nne. Bado ni kivutio kikubwa cha sana cha wageni na wakazi wa eneo hilo. Wa eneo hili. Ninapokumbuka utotoni wangu, nakumbuka tukiwa, tukicheza sana na wenzangu Tukizunguka maineo mbalimbali na mara nyingine kwenda hata kuogelea, tuki furahia uhuru na furaha ya utoto Mji wa thika unajulikana sana kwa mashamba makubwa ya mananasi mambo ambayo umeufanya mji huu julikane ndani na nje ya nchi Kwa uzali shaji wa matunda hayo Kwa sasa niko huku thika na napapenda sana na kwa sababu maisha hapa ni si magumu sana garama ya maisha ni worse than na mazangira ni tulivu Hata ni kifikiria kuondoka siku moja na jua itendelea kuwa sehemu ya moyo wangu kwa sababu ndiko niliko kulia Nikajifunza mengi na nikajizenga kumbu kumbu ambazo sitazisahau kamwe.

Mazoezi yangu ya kila siku yanausisha hasaa kuinua vyuma au mawe pamoja na mazoezi ya haraka ya kurukaruka ambayo hunifanya mwili ufanye kazi kwa nguvu. Pia mimi hufanya mazoezi ya kasi kama kukimbia umbali mfupi au kufanya mazoezi ya haraka ya mwili mzima ili kuongeza stamina na nguvu. Kwa kawaida Naweza mazoezi, nafanya mazoezi mara tatu hadi mara tano kwa wiki Kutagemea na muda wa hali ya mwili wangu Napenda kufanya mazoezi jioni baada ya kazi Kwa sababu huu ndiyo wakati ninapokua nimeachana na shughuli za siku na naweza kuzingatia mwili wangu vizuri Baada ya mazoezi, mimi hujisikia mchovu sana Lakini ni uchovu mzuri unaonifanya njijisikie nimeridhika kisha nachukua muda kwa kupumzika ili mwili upate nafuu na nguvu mpya.

Mimi napenda hali ya hewa ya wastani. Sipendi baridi sana kwa sababu mara nyingi hufanya kupatwa na magonjwa ya baridi kama homa na mengineo. Kifua pia kifua na hunifanya pia nijisikie vibaya. Pia sipendi jotokali sana kwa sababu huleta usumbufu na pia kuchosha mwili baada ya kufanya kazi kidogo. Hata hivo joto la kiasi na penda joto la kiasi kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri zaidi kama ningelazimika kuchagua kati ya baridi na joto Ningechagua joto lakini ujumla napenda hali ya hewa ya wastani kama nilivosema ningechagua joto lakini baridi ama upepo mzuri ambao napata mara nyingi unaondoa ile joto.

Najilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kucgukua tahadhari mbali mbali. Kwanza kabisa mimi hutumia nyuila imara ambazo sira hizi kukisiwa na kubadilisha mara kwa mara. Pia mi huepuka kubofya viungo au viumbe usiwa zisivyo aminika. Hasaa vinavyotoka kwa watu nisio wa fahamu. Mimi huakikisha kuwa sehemu na tarakilishi yangu zinasasisho za usalama na wakati mwingine hutumia programu za usalama. Zaidi ya hayo, mimi huwa makini sana kushiriki taarifa zangu kibinafsi, mtandaoni na hutumia mitandao ya kijamii kwa uangalifu sana. Kwa ujumla tahadhari umakini na nidhamu ya kidijitali hunisaidia sana kujilinda zidi ya vitisho vya mtandao.

Ninapofurahia kuwa nyumbani mimi upenda kupumzika na kujipa muda wa wa kibinafsi. Mara nyingi mimi huangalia video au vipindi venye kwenye mtandao na kusikiliza muziki au pia kusoma vitu vinavyonivutia. Pia napenda kutumia muda huo kupanga mawazo yangu au kuandika kwa tarakilishi kwa utulivu. Wakati mwingine mimi huwasiliana na marafiki au familia kupitia simu, nikiwa nyumbani kwa amani pia. Kwa ujumla, napeta kuwa nyumbani unipa furaha kwa sababu ninapata utulivu, mpumziko na pia nafasi ya kujijali.

Filamu ninayoipenda zaidi inaitwa Interstellar na ilitengenezwa na mutayarishaji wa filamu ambaye ana julikana kama Christopher naitua Nolan ni filamu si filamu ya vitekesho wala mapigano bali ni filamu ya drama ambayo mawazo yakina na hisia nzito mara ya kwanza kuiona siku ielewa sana lakini kadri ninavyoendelea kufikiria baadaye ndivo nilivyoanza kuipenda zaidi kinacho nivutia sana ni jinsi filamu hii inakupeleka kufikiri kwa undani kuhusu muda maisha na uhusiano wa binadamu nilipata hamu ya kuitazama baada ya kuona watu wengi kwenye mtandao wakizungumuza vizuri kuihusu Jambo lililo nifanya niamue kuiangalia. Hadi waleo bado ningependa kuitazama tena kwa umakini zaidi kwa sababu kila ukiitazama kuna jambo jipya la kujifunza na kuelewa.

Naam, napenda aina zote za filamu, lakini hasa, filamu ambazo zinafanya ufikiri sana. Napenda pia filamu ambazo zina hisia nyingi na zinagusa moyo, ambazo zinakufanya ujisikie na kuelewa wahusika vizuri. Zaidi ya hayo, napenda za filamu zinazozungumza kwa maneno yenye maana na mazungumzo yanayochochea fikra. Badala ya zile tu za burudani zisizo na maana kubwa kwa ujumla aina za ya filamu ninayoipendelea ni ile inayochanganga hisia wafikira na mazungumzo yenye maana ambayo inabaki akilini hata baada ya kuitazama.

Ningipenda kujifunza zaidi kuhusu teknolojia na programu za kompyuta. Hasa zile zinazouhusiana kuunda programu kujifunza kuhusu akili bandia ya AI na maendeleo ya mtandao. Pia ningipenda kujifunza ustadi wa biashara na kujiimarisha ama kujisiria mali. Ili niweze kuandesha biashara zanye zanye mafanikio siku za usoni Zaidi ya hayo ningependa kujifunza lugha mpya hili niweze kuwasiliana na watu watu wa tamaduni tofauti na kuelewa dunia kwa upana zaidi Kwa ujumla ningependa kujifunza mambo yanayongeza ujenzi wa akili, ustadi wa akili na pia maarifa ya kijamii ili niweze kuboresha maisha yangu kibinafsi na ya wengine.

Naweka nenosiri salama kwa kuchagua nenosiri lenye herufi kubwa na ndogo pia. Naweka na nambari na pia na alama ili nenosiri hilo liweze kuwa ngumu kiki, kukisiwa. Mimi hutumiwa nenosiri ambalo halihusiani moja kwa moja na jina langu ama tarehe la kuzaliwa ama taarifa tu ya kibinafsi. Pia mimi hutumia nenosiri moja kwa akaunti. Situmii, sipendi kutumia nenosiri moja kwa akaunti zote. Kila akaunti ina nenosiri lake tufauti. Kwa muda fulani, mimi hubadilisha nenosiri langu ili kuongeza usalama. Kwa ujula umakini na nidhamu katika kuchagua nenosiri najua hunisadia kulinda akaunti zangu dhidi ya vitisho vya mtandao.

Ndio, napenda kupika kwa sababu kunanipa furaha na kura kurahisisha kupata chakula ninachokipenda. Napenda kujaribu mapishi mapya na kuchanganya viungo pia tofauti ili kupata ladha nzuri. Napata pia ku kupika kunanifanya niiesikia huru na hunipa nafasi ya kutumia ubunifu wangu. Mara nyingine mimi hupika na familia na marafiki Jambo ambalo hufanya chakula kuwa cha furaha zaidi Kwa ujumla kupika ni shughuli ni Chakula ambacho napenda kupika ni ugali na nyama Napenda sana kukula vyakula hivi Napenda kupika ni shughuli ninayopenda sana kwa kuwa inanipa utulivu, furaha na ni ya kuridhisha.

Siku ya mvua, kazi na shughuli zangu hubadilika kidogo kwa sababu mvua hunifanya nikae ndani zaidi. Napenda mvua kwa sababu inanifanya nijisikie mtulivu na pia, inatoa hali nzuri ya kupumzika. Siku ya mvua pia niliyofurahia sana, ni nilipokuwa nyumbani nikisoma kitabu kizuri, nikisikiliza sauti ya mvua ikinyesha nakunywa chai moto, jambo lililonipa utulivu mkubwa. Mvua mara nyingine hubadilisha mipango yangu. Kama nilipanga kuenda nje au kufanya mazoezi, na mimi huitajika kubadilisha au kuchelewesha. Ninapojisikia sauti ya mvua ikinyesha, mimi husikia hisia ya furaha na amani. Na mara nyingine, hufanya nikumbuke kumbukumbu nzuri za utoto au nyakati za kifamilia.

Napenda mkate wa ngano mzuri na safi ambao ni laini na una ladha tamu kidogo. Pia napenda mkate wa uji au mkate wa kutengeneza mikate yenye viungo. Kwani hunipa nguvu na ufanya chakula kiwe kitamu zaidi. Mara nyingi huwa napenda mkate mweupe wa kawaida. Hasa unapopikwa vizuri na kuunganishwa na chakula cha jioni au kifungua kinywa Kwa ujumla napenda mikate ambayo ni laini, yenye ladha nzuri na inafaa kula na vyakula vingine Kwani uniridhisha na unifanya nijisikivi vizuri baada ya kukula.

Ndiyo napenda kula, kuimba samahani. Ingawa, sauti yangu sii nzuri sana. Bado mimi hufurahia kuimba kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Mara nyingi mimi huwaza kama ningejifunza kuimba tangu utotoni, ningekuwa na uwezo mzuri zaidi sana kwa sasa. Hata hivyo, hilo halinifanyi nikatae, nikate tamaa kwa sababu bado ninafurahia kuimba kwa ajili ya kujiburudisha. Kwa ujumla kuimba hunipa furaha na pia hunisaidia kujieleza hata kama sauti yangu si ya kitaalamu.

Mimi ningependa kufuga kuku na mbwa kwa sababu ni wanyama ambao hunipa furaha na ni waaminifu. Kuku wangu hufanya mambo ya kuchekesha mara kwa mara, kama kukimbia haraka, kuzunguka shamba ama mara nyingine kukwama au kuangalia kila kitu kwa udadisi jambo linalonifanya nicheke. Mbwa wangu pia, huwa mwaminifu na mwenye tabia ya ulinzi hupenda pia mchezo, hunikumbatia na mara nyingine hufuata hatua zangu karibu jambo linalonipa hisia ya usalama na urafiki pia Napenda wanyama hawa kwa sababu hufanya nyumba kuwa na maisha na hunipa furaha na kunifundisha ustahimilifu, upendo na uwajibikaji. Kwa ujumla, kufuga wanyama ni burudani na ni funzo la maisha kwa sababu hutoa furaha, amani na moyo na mafunzo ya kuheshimiana na viumbe wengine.

Naam nataka kuafikia mafanikio ya kudumu katika kazi yangu na kujijenga maisha yenye, utulivu na kifedha. Pia ninataka kukaza, kukuza ujuzi wangu wa kita mtaalam zaidi katika kile ni kinachofanya na kufanya pia kazi kwa ubora wa juu. Lengo langu pia ni kupata kipato cha uhakika na na cha kutosha pia kinachoweza kuhikithi mahitaji yangu na kunipa uhuru wa kupanga maisha yangu. Baadaye, nigependa kuanzisha au kuendesha biashara yangu mimi wenyewe. Ili kujitengene kujitegemea na kutoa ajira pia kwa watu wengine. Kwa ujumla, nataka kazi yangu inipe maendeleo, heshima na maisha yenye maana.

Na'am, asubuhi hii niliamka karibu saa tatu na nusu hivi, saa tatu na saa, saa mbili ama saa tatu na nusu. Baada ya kuamka jambo la kwanza niliyoanza nayo, ni kufanya, ni kazi, nikitaka kutumia wakati wa asubuhi vyema. Bado sijakula chakula cha asubuhi, lakini nina matumaini kwamba, nitakapomaliza kazi yangu, nitatafuta kiamshakinywa. Nilianza pia kazi yangu mara moja asubuhi ili siku yangu ianze vizuri na iwe yenye ufanisi mkubwa nimeamka na msisimko wa kufanya, wa kumaliza kazi yangu nikijua kwamba kazi hizi zitanisaidia kufanikisha mambo mengi siku mzima.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi yangu mapema na kuweka vipaumbele Mimi hugawanya kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo ili Isiwe nzito sana Pia niweze kuimaliza kwa wakati Pia mimi hujitahidi kuzingatia kazi moja kwa wakati na kuepuka vitu vinavyonivuruga Nikiona muda umebana Mimi huongeza umakini na juhudi ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora unaohitajika pa ujumla, mipango mzuri, nidhamu na umakini hunisaidia kukabiliana na muda wa mwisho bila msongo mkubwa.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chakula kilichopikwa vizuri na viungo kama tangawizi, samuri, pilau masala na viungo vingine vinavyoongeza ladha. Napenda sana harufu hii hasa wakati chakula kinaiva kikamilifu na kinapendwa na wote nyumbani. Liposikia mara ya kwanza ilikuwa nyumbani pale ambapo familia yetu ilipokua ikipika na kisha tukakula pamoja Jambo lilonifanya nijisikie furaha na amani Harufu hii pia hunikumbusha nyumbani familia na hafla za pamoja na mara nyingi hunifunza niburudike na pia nikumbuke Kubu kubu nzuri za utotone Nikiona au kuonja chakula chenye harufu hiyo, mimi unijaza hisia na za njaa ama hamu ya kula. Na mara moja hunifanya nitamani kula na kufurahia chakula hicho.

Mimi hupata marafiki wapya kwa kuwasiliana na watu kwa heshima na ucheshi. Mimi huanza na kuzungumza, kuuliza maswali, kuhusu wao, na pia kushirikiana katika shughuli na mambo ya kila siku. Pia napenda kushirikiana mawazo yangu na kusikiliza mawazo yao jambo, linalonisaidia kuunda uhusiano wakirafiki. Mara nyingine mimi hupata marafiki wapya kupitia shule, kazi na mtandao ya kijamii na pia napata kuwa napata marafiki wapya ambao wanapenda vitu ninavyo penda kama vile kucheza kadanda ama kuona mpira wa kadanda Kwa ujumla ni kwa kuwakaribisha, kushirikiana na kuwaonyesha nia nzuri ndivyo, ninavyo pata marafiki wapia.

Na mimi isipendi sana kuenda mahali kwa ibada mara nyingi, lakini napenda kufanya ibada yangu nikiwa nyumbani na nikiwa mtulivu na mnyumakini. Mara nyingine mimi ufanya kuomba, kusoma maandiko na kutufakari kwa amani nyumbani. Pia unipa fursa ya kuungana na imani yangu bila vikwazo na ufanya nijisikia karibu na mungu. Kwa jumla ingawa siendi mahali pa ibada mara nyingi, ibada nyumbani pia unisaidia kujijenga kiroho na kupata utulivu wa ndani.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa ama mto. Kutembelea, nimetembelea mto wa chania. Ilikuwa ni furaha sana kwani maji yake pia ni safi na yenye mandhari ya kuvutia. Hata hivo sijawai kutembelea ziwa kubwa. Bali, nimetembelea tu ziwa ndogo lililo karibu na mji. Kutembelea ziwa na mto kunanifanya nijisikie utu mtulivu. Na mara nyingi huniwezesha kupumzika na kufurahia asili. Kwa ujumla ni uzoefu mkubwa, ni vueso mzuri kurunathi wa kuungana na mazingira na kuona madhari ya kiasili kutembelea mito na maziwa.

Ningependa kutembelea mji wa Melbourne ambao kwa nchi ya Australia. Nimevutiwa sana na mji huu kwa sababu una manthari mazuri, tamaduni za kipekee na ni maarufu kwa michezo sana na chakula. Pia ningependa kuona vivutio vya historia na vivutio vya kisasa na kujifunza zaidi kuhusu maisha ya watu wa huko. Ni mji unaonivutia pia kwa kuwa una mchanganyiko wa maeneo ya kitalii na maeneo ya burudani. Jambo linalonifanya linalofanya ziara iwe ya kufurahisha. Kwa ujumla kutembelea Melbourne kungekuwa ni fursa ya kipekee ya kuona dunia kwa njia mpya na kupata uzoefu wa kipekee.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni nyingi, lakini baadhi ya sifa kuu ni uadilifu. Uadilifu, kiongozi mzuri huwa mwaminifu na anafuata kanuni na anafanya maamuzi ya haki. Uongozi wa mfano, kiongozi mzuri huonyesha tabia bora na kufanya kazi kwa bidii ili kuha masisha wafuwasi wake kufanya vivyo hivyo. Pia kiongozi mzuri huwasikiliza wengine Kiongozi mzuri huchukua muda wakusikiliza mawazo na maoni ya wengine na kuzingatia ushauri muhimu Pia kiongozi mzuri huweza na huwana uwezowa kufanya maamuzi huweza kufanya maamuzi sahihi kwa wakati hasa wakati wa hali ngumu Pia kiongozi mzuri ni mjasiri na mwenye uvumilivu na huchukua hatua hata pale changamoto zipo na huendelea kusimamia mbele ya matatizo. Pia kiongozi mzuri hushirikisha na huhamasisha timu. Hufanya kila mtu ama mwanachama wa timu ajisikie muhimu na anahamasisha ushirikianokati ya watu wengine.

Natumia simu yangu, natumia simu yangu kila siku kwa muda wa saa kadhaa, hasa kwa mawasiliano, kazi na kupata taarifa. Programu ninazotumia zaidi ni mitandao ya kijamii kama X, Facebook na Instagram. Pamoja na programu za ujumbe wa kuvinjari mitandao. Nakumbuka simu ya kwanza ilikuwa ya kawaida sana na haikuwa na haikuwa na mtandao pia. Nilikuwa naitumia tu kwa njia ya mawasiliano. Kwa sasa simu inanisaidia maisha yangu kwa njia nyingi kama kufanya kazi kuwasiliana haraka, kujifunza na pia na hata kufanya malipo kupitia huduma za kidigitali Naona muda mzuri wa kuzima simu ni wakati wa kupumzika wakati wa kula na kabla ya kulala ili nipate utulivu wa akili na kuzingatia maisha halisi.

Naam ninaandaa ripoti za kazi kwa kupanga mawazo yangu kwanza. Kisha kuandaa taarifa zote muhimu kwa mpangilio unaoeleweka. Mimi hutumia lugha ya wazi na yenye msururu mzuri ili mtu anayesoma ripoti yangu aweze kuelewa kwa uraisi pia. Napanga pia sehemu za ripoti kwa kutumia vichwa vidogo kama utangulizi, maelezo ya kazi, changamoto zilizokutana nazo na pia mapendekezo na hitimisho. Baada ya kuandika, mimi huchunguza ripoti hiyo tena kuhakikisha hakuna makosa ya kisarufi nambari au mantiki na pia uhakikisha kila kitu kiko sahihi. Kwa ujumla ninaandaa ripoti kwa umakini kwenye nidhamu na mpangilio uwazi ili, iwasilishe taarifa kikamilifu kuna kwa ufasaha.

Napenda kusikiliza muziki wa aina mbali mbali, lakini hasa sana napenda rumba na muziki wa injili. Napenda pia aina nyingine, kwani kila moja inatoa hisia tofauti na burudani ya kipekee. Mwimbaji ninayompenda zaidi ni fire test, kwa sababu sauti yake jinsi anavyoimba unifanya nisikie mwenye furaha na utulivu. Pia napenda kusikiliza muziki baada ya kufanya kazi wakati mwili na akili zimeshafanya kazi nyingi na napenda kupumzika. Nyimbo ninazosikiliza mara nyingi zinakuwa na sauti enye utulivu na maelezo yenye maana. Jambo linalonifanya nijisikia kupumzika furaha na mwenye utulivu wa ndani.

Naam, ninacheka ninapofurahia kila kitu au ninapopata jambo la kuchekesha. Mfano wa jambo linalonifanya nicheke, ni kutazama filamu za kuchekesha au kuangalia kanda ya video za kuchekesha kwenye mtandao. Pia, ninacheka wakati marafiki na familia yangu wanasema au kufanya vitu vya kuchekesha. Jambo linalonifanya nijisikie mwenye furaha pia. Cheko hunifanya pia nijiskie mtulivu na furaha ya ndani na mara nyingi huboresha siku yangu. Kwa ujumla, uburudisho, vichekesho na maudhui ya vichekesho ndiyo zinazonisababisha nicheke mara nyingi.

Mazingiri ya kazi huwa mazuri, pale ambapo kuna usalama, heshima, na pia ushirikiano wa wafanyikazi. Kuna mazingiri ya mazuri ambapo mawasiliano ni wazi na kila mtu anaelewa majukumu yake. Vile vile, nafasi ya kazi inapaswa kuwa safi, yenye mwanga na hewa safi. Ile kufanya watu wengine. Ile watu wafanye kazi kwa urahisi na kwenye na raha. Kila mtu anapokuwa na muhimu wa kuthaminiwa na viongozi wanaposaidia wafanyi kazi huchangia sana katika mazingira mazuri. Kwa ujumla heshima, ushirikiano, usalama na utulivu wa akili ndizo zinazofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri na yenye ufanisi.

Ninasomea habari za mtandao kutoka kwenye programu ya X. Huko napata taarifa mbalimbali kama vile ilivyo tokea hapa nyumbani na duniani. Pamoja na mitazamo ya watu tofauti kuhusu matukio. Napenda kutumia X kwasababu hufanya nipate habari haraka na kwa wakati wa kweli. Pia mara nyingine mimi hutumia X kuangalia mambo yanayojitokeza kwenye jamii na mitindo ya sasa. Kwa ujumla, nawezasema programu ya X hunisaidia sana kubaki na taarifa na kushirikiana na watu kuhusu matukio ya hivi sasa.

Mnji mzuri ambao nilifurahia, mahali pazuri ambapo nimeenda, kusafiri ni mji wa Naro Moru ambao Naro Moru ambao ukochini ya mlima wa Kenya, nilifurahia sana mandhari yale ya mji huo, hasa mandhari ya milima na mazingira ya kiasilia yanayoizunguka. Kupanda mlima ule kulinipa furaha kubwa pia Nahisia ya ushindi na utulivu Kwani kuona mandhari kutoka juu ni ya kuvutia sana. Pia nilifuraishwa pia na hewa safi. Na yenye utulivu wa mji. Jambo ambalo linanifanya nipumzike na kufurahia wakati wangu huko Kwa ujumla kusafiri ya Naro Moro na kupanda mlima kulinipa uzoefu mzuri wa ki maumbile na furaha ya kipekee.

Naam kampuni ya teknolojia ninayoiamini sana ni Tesla naamini kuwa Tesla Kwa sababu inabuni magari ya umeme na teknolojia pia ya kisasa Inayolinda mazingira na kufanya usafiri kuwa wa kisasa na zaidi Pia kampuni hii inasifa ya ubunifu na kusonga mbele katika kiteknolojia Hasa kwenye magari ya umeme na ninaipenda sana pia inatengeneza betri na ninaamini pia kwa sababu Tesla inaangalia ubora wa usalama wa bidhaa zake jambo linalofanya wateja wake wawe na uhakika kwa jumla Tesla ni kamuuni ninayoiamini kwa ubunifu teknolojia ya kisasa na kuendelea kuendeleza nishati safi duniani.

Mchezaji mpira wa kikapu ambaye na mpenda sana anaitwa Steph Curry nampenda kwa sababu anacheza vizuri sana na anaweza kubadilisha mchezo wakati wowote na ujuzi waki wa kipekee. Na kumbuka pia mchezo wa ajabu niliyoona akiwa akicheza ambapo alirusha mpira kwa umbali mrefu na kuingiza kikamilifu kwenye kikapu. Jambo linalonifanya na kushangaa sana kwa wakati mmoja. Ujuzi wake mkubwa ni kuboresha ruhusa, kurusha mpira kwa umbali na usahihi mkubwa. Jambo linalomfanya akuwe mchezaji wa kipekee na wa kuvutia kutazama. Ninapo simama na kumtazama akicheza mimi huisi mshangao na msisimko mkubwa. Kwa sababu ujuzi na mtindo wake wa kucheza hunifanya nicheke na kufurahia mchezo kwa kiwango cha juu.

Inje ya nyumbani ninapena kula katika mkahawa ambayo ina chakula kizuri na kirichoutengenezwa mzuri. Napenda sana vyakula vilivyopikwa vizuri kama vile nyama yenye ladha nzuri na viungo vilivyochanganywa kwa usahihi. Mkahawa mzuri utoa mazingira mazuri na vyakula kwa utulivu na kufurahia chakula kizuri. Pia ninapenda kujaribu vyakula tofauti na kuona namna vinavyopikwa jambo inaloongeza furaha cha chakula kwa ujumla kula mkahawa kunanipa furaha radha nzuri na uzoefu wa kipekee wa chakula.

Rafiki yangu ambaye wa karibu zaidi anaitwa Odhiambo, tulikutana tukiwa shule ya msingi ambapo tulianza urafiki wetu tukiwa wanafunzi kama wanafunzi shuleni. Tulifanya mambo mengi kama hasa kucheza mpira wa kandanda, pia tulikuwa tukieka pesa kwa pamoja. Jambo linalotufundisha ushirikiano na mapema Kilichotufanya kuwa marafiki wa kweli ni tulifurahia sana kucheka sana na kucheza pamoja mpira wa kandanda.Na pia tulikuwa na ucheshi mwingi kila tulipokuwa pamoja Rafiki yangu ni mcheshi sana kama mimi na ni jambo na jambo lingine linalotuunganisha ni kwamba tunapenda mpira ya mguu ya arsenali ambayo inacheza kwenye ligi ya Uingereza.

Mimi ni mtu wa kuwahi napenda kupanga mambo yangu kwenye utaratibu kuifanya mapema ili nifikie mahali au kumaliza kazi kwa wakati. Pia kuwahi unisaidia kuepuka na msongo wa mawazo na pia unipamuda wa kujiandaa vizuri. Ingawa kuna nyakati chache ambazo hali unilazimisha kuchelewa kwa ujumla napenda sana kuwahi na kuheshimu muda wa watu wengine.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Kazi yangu huniruhusu kufanya nyumbani kwa sababu kuna utulivu na niya amani na tofauti sana na sehemu kama kazini ambapo kuna kelele nyingi. Nikiwa nyumbani naeza kujikita zaidi katika kazi bila kuvurugwa mara kwa mara. Pia napata nafasi ya kufanya kazi kwa muda murefu na kwa ufanisi mkubwa. Kujumla kufanya kazi nyumbani unisaidia kuwa makini, mtulivu na mwenye tija zaidi. Napata kuwa, napata pia nikifanya kazi nyumbani. Sihitaji kutumia pesa za kupanda basi kuenda kazini ama kurudi kwa hivyo muda ninaweza kuutumia vizuri.

Naam inchi ambayo ningependa kuitembelea ni inchi ya Australia Ningependa kuitembelea kwa kuwa inamandhari mazuri Inamasehemu ya bahari na vitu kama hivyo Ninaitamani kwa kuwa kuna watu wa aina mbali mbali Kuna wa Afrika, kuna pia wanao toka Asia na sehemu pia, hiyo pia ya Australia Kwa nini naitamani nchi hiyo kwa sababu ya bahari ufuo wa bahari ambao ni mrefu sana na pia ni nchi yenye ukubwa zaidi Je unakubuka kitu fulani kuhusu nchi hiyo Unachokisikia Naskia kuwa nchi hiyo inawanyama wengi sana duniani wa aina nyingi sana na ningependa sana kuenda kuwaona Ungependa kueleza ni jinsi Ungependa kuona huko kwani nini ungependa kuona huko napenda kuona bahari pia kutembelea wanyama kama kujua wanyama kama kangaroo kuwaona wakicheza na kurukaruka unahisi nini unapofikiri kuhusu safari hiyo napofikiri kuhusu safari hiyo najua ni safari kubwa ya takribani masaa kama kumi na tano lakini najua ni muda ambao Nita ufurahia sana ninapo fika huko.

Hapana, mimi sipendi kupiga picha. Napendelea kuwa kwenye sehemu fulani, nikifurahia mazingira na wakati uliopo badala ya kufikiria kupiga picha. Pia, ninapokuwa mahali pazuri, napenda kuishi katika wakati huo na kuhisi mazingira yake kikamilifu, kupiga picha si kipao mbele kwangu. Kwa sababu, ninaamini kumbu kumbu za moyoni ni muhimu sana kuliko. Kwa hivo siwezi sema napenda kupiga picha, napenda tu labda kupiga picha wakati nimeulizwa nipige picha ama Wakati inabidi nitume picha nyumbani kwa mpenzi ama mtu wa karibu ambaye angetaka kuona mahali nipo.

Mimi upenda kusoma habari mtandaoni. Hii ni kwa sababu habari za mtandao upatikana kwa haraka na pia kwa urahisi. Napenda pia kujua ya naewendelea kwa wakati halisi. Iwe ni hapa nyumbani au duniani kote. Napata kuhu kipitia mtandao naweza kupata mitazamo tofauti kuhusu tukio moja. Kwa ujumla, kusoma habari mtandaoni unisaidia kubaki na taarifa na kuelewa dunia vizuri. Mtandao ambao natumia kupata habari hizi ni kama vile X, Facebook ama Twitter.

Mimi hupenda kunywa chai kuliko kahawa. Chai napata kuwa hunipa utulivu na pia hunifanya nijisikie vizuri zaidi. Hasa wakati wa asubui ama jioni. Pia napenda ladha yake ikilinganishwa na kahawa. Kwa hivo kwa ujumla, chai ni kinywaji kinachofurahia. Ninachofurahia zaidi katika maisha yangu ya kila siku. Na kaha si kusema vile spendi kahawa Lakini chai inapata kwa bei nafuu Pia inapatikana kwa uraisi Kwa hivo kwa ujumla chai ni bora kwangu kuliko kahawa.

Naam ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Ninapenda kuona jinsi teknolojia mpya inavyoraisisha maisha na kuboresha kazi haswa za kila siku. Pia unisaidia kujifunza mambo mapya na kuenda sambamba na mabadiliko ya kisasa kwa ujumla. Napata kuwa kujaribu teknoloji ya mpya. Unipa msisimuko unipa habari mpya na pia ufanisi zaidi.

Mimi hula kwa masaa machache. Mimi kwa kawaida. Sina kutoka kutoka niwe mwenye umri. Sijapata wakati wa kula masaa kama sita mfululizo ama saba. Mimi hupata kuwa nalala masaa tatu ama nne. Na kisha baadaye kwenye siku Ninapata fursa ya kulala masaa mengine matatu. Kwa ujumla pia inakuja masaa kama saba hivi Najua ni masaa chache Lakini jinsi kazi yangu imekua Inaniwezesha kulala kufanya kazi wakati wowote na pia kulala wakati wowote. Kwa hivyo nafanya kazi mchana, nafanya kazi usiku usiku kucha na naweza kulala asubui kwa muda wa masaa nne kisha nikipata usingizi mchana napata pia kulala.

Mimi napenda sana kuchora. Nilipenda kuchora nilipokuwa mdogo na mara nyingi niliunda michoro mbalimbali. Hata hivyo kwa sasa sijaendelea kuchora mara nyingi kama zamani. Upendo wangu wa kuchora bado upo najua. Upo ndani yangu lakini sijui kama ningependa kupaka rangi kwa vile sijawai kufanya hivyo kwa muda mrefu Lakini kwa ujumla kuchora kunanipa furaha na nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu kama ni kuchagua naweza kuchora pia, kuchora ndio naweza sema napenda napendelea kuliko kupaka rangi, nilikuwa nachora vibonzi nilikuwa nachora watu na vitu vinginevyo.

Mimi napendelea sana mwanga wa Western. Huni mwanga ambao hawaaribu macho na unafaa sana pale ninapofanya kazi au kusoma. Bila shaka sina shauku mwanga mkali sana kwa sababu unaweza kusababisha kuchoka kwa macho au usumbufu. Muungo wa western unifanya nijisikie vizuri na kuzingatia kazi kwa utulivu. Kwa ujumla, muungo wa western ni bora kwa shughuli za kila siku na unachangia sana mazingira mazuri ya kazi yangu.

Napenda harufu ya chakula kilichopikwa vizuri. Harufu hii hunifanya nijisikia njaa na hamu ya kula. Hasa pale chakula kikiwa na viungo vizuri vilivyokamilika. Napenda pia harufu hii kwa sababu hunikumbusha nyumbani. Pale ambapo familia inaandaa chakula na tunakula pamoja. Harufu hii ya chakula safi natamu hunipa pia hisia ya furaha. Utulifu na pia hisia ya kuridhika Kwa ujumla, harufu ya chakula kilichopikwa vizuri ni harufu ninayoipenda sana na hunifanya pia niongeze shauku ya kula.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu, kwa kuwa zinanifanya nifikirie zaidi, na pia kunipeleka kwa ulimwengu wa mawazo ya ubunifu. Napenda jinsi zinavyokuwa na visa vya kushangaza, na pia mafundisho ya kipekee. Kwa ujumla, pata kuwa hadithi za ajabu hunipa burudani, na pia kuniongeza fikira mpya. Hadithi nilizosoma za ajabu ni kama yale kwenye moja ilikuwa inaitwa Nthiga na hadithi zingine na niliipendelea sana kwa kuwa ilikuwa na hadithi za ajabu.

Chumba ninakichokipenda zaidi nyumbani ni chumba cha kulala. Ninakipenda chumba hiki kwa sababu ndicho ofisi yangu, ndipo ninafanyia kazi yangu nyingi na pia ndipo napumzika kwa urahisi. Kuna utulivu ndani ya chumba hiki, jambo linalonisaidia kuzingatia kazi na pia kupumzika vizuri. Ndani ya chumba hiki pia ninaweza kufanya kazi kupumzika na pia kulala. Yote kwa urahisi bila usumbufu. Pia nikiwa ndani ya chumba hiki ninahisi utulivu na amani sana. Ndiyo maana kimekuwa chumba changu cha kupendwa zaidi nyumbani.

Ndio, napenda maua. Hata hivo, si jambo ambalo. Napenda sana kupewa bali. Napenda sana kupeana maua kwa wengine. Kupeana maua hunipa furaha na kwa sababu huonyesha upendo, heshima, au shukurani kwa mtu mwingine. Ninapenda kuona furaha kwa mtu aliye niliyempa maua kuliko kuyapokea mimi mwenyewe. Kwa hivyo, mimi sijawahi pokea maua yoyote, Lakini nimewahi kupeana maua na nilifurahia sana kuona mwendhuli ambaye nilipee alifurahia sana maua heyo, maua hayo.

Napata kuwa mimi hufanya kazi vizuri wakati wa usiku Kwa sababu usiku napata kuwa kuna utulivu mwingi na ninaweza kufikiria vizuri Sio kama mchana kwa kuwa kuna kelele saa zingine Lakini nimependelea sana kufanya kazi ya usiku kwa mudamrefu Kwa hivo sinatatizo la usingizi ama mambo kamahayo Mimi upata kuwa nafanya kazi na pata kulala huu mchana Kwa hivyo kazi yangu naweza kuifanya usiku kucha na niweze kulala asubuhi hadi saa tano hivi.

Ndoto yangu kubwa ni kupata pesa za kutosha ili kukidhi mahitaji yangu yote. Ili nisiwahi kufikiri mara kwa mara kuhusu mahitaji ya kila siku. Ninataka kufikia kiwango cha maisha yenye utulivu wa kifedha na amani ya mawazo. Pia ndoto yangu pia ni kuendesha biashara, hasa biashara ya kushafirisha vyombo ambayo nitaweza kuniletea kipato cha kudumu. Ninaamini biashara hiyo itanisaidia pia kujitegemea na kuboresha maisha yangu kwa ujumla.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipoanza kujitegemea na kuchukua majukumu ya maisha yangu muhimu mwenyewe. Tukio hilo ilinifundisha kuajibika, kufanya maamuzi kwa makini na pia kupambana na changamoto bila kukata tamaa. Tangu wakati hilo nimekua nikijifunza kuthamini kazi, muda na pia juhudi zangu. Tukio hilo limechangia sana kunijenga kuwa mtu nilie hivi leo.

Natumia muda mwingi sana mtandaoni. Ni takriban masaa sita kwa siku hivi. Najuwa kuwa si jambo zuri kutumia muda mwingi kiasa hicho. Na ningependa kupunguza matumizi ya mtandao. Muda mwingi mi hutumia kwa kusoma habari. Kwa burudani pia kuangalia vitu mbali mbali mtandaoni. Jitahidi kujipanga vizuri nipunguze muda mtandao na kutumia muda wangu kwenye. Mambo yenye manufaa zaidi.

Niambie kuhusu kumbu kumbu ya utotoni. Kumbu kumbu ya utotoni ambayo naikumbuka ni pale tulipokuwa wadogo, pale nilipotoka, pale ambapo tunaishi, ambapo ni karibu na mji, mamangu akanipeleka kuwasalimia mabinamu zangu na tuliweza kufanya michezo mingi sana. Na ambapo mojawapo ni kuwinda, kuwinda wanyama wadogo kumbuka ni nani alikuwa pamoja na tulikuwa na binamu zangu wote na tulikuwa pia na marafiki wa karibu lakini sana sana ni binamu zangu. Ni nini kilichofanya kumbu kumbu hii kuwa maalumu Kile ambacho kilifanya kumbu kumbu hii kuwa maalumu ni upendo tuliokuwa nao na pia umoja. Pia wakati huo tulifanya kazi kwa pamoja. Unahisi vipi ukikumbuka mambo hayo. Nahisi vizuri nakumbuka mambo hayo na inanipeleka mbali wakati mzuri ambao tulipokuwa wadogo.

Programu ambazo natumia mara nyingi ni kama vile programu ya X ambayo ni naitumia kusoma habari, naitumia pia kufanya utafiti, pia kujiburudisha na kuangalia maono ya watu. Programu ingine ambayo inaitumia ni kama vile AI, inaitwa Groco, ambayo iko kwenye programu pia ya X. Naitumia kwa kufanya utafiti wangu, kuuliza maswali ambayo sinia majibu yake. Na pia sana sana naitumia kwa kazi yangu, kazi yangu ya uandishi, inaitumia kufanya utafiti pia. Na kufanya mambo mengine ni kuuliza tu mambo ambayo siyajui zile zingine nazitumia ni kwa burudani tu kama vile Instagram na Facebook.

Mchezo ninaopenda kutazama ni mchezo wakadanda Napenda sana kuona huu mchezo wakadanda Kwa nini unapenda mchezo huu? Unapenda mchezo huu kwa sababu ni mwai kucheza mwenyewe Nanajua jinsi kucheza sirahisi Kwa hivo kuangalia wanaocheza wakucheza vizuri unanipa burudani sana na unanifundisha jinsi ya kucheza mimi mwenyewe mchezo wa kushangaza ulio tazama mchazo wa kushangaza ndile uwona ni pale ambapo timu yangu ambayo naishabikia kwenye ligi ya uingereza inaitua arsenali iliweza kushinda ligi iliweza kushinda timu ya lipia ya ligi kuya inaitua manchester ungependa kueleza ni kwa nini unapenda kutazama michezo Alapena kuchazama michezo hii kusabubi na nipa burudani na pia isia ya furaha Kwanini wakati unayatazama naisi furaha sana wakati wakuangalia michezo hii naisi mwenye musisi muko zaidi aswa ni kiangalia timu yangu ya asenali kicheza.

Kwa kawaida mimi, huwa siendi sinema mara mingi. Lakini, pale ninapoona filamu ambayo. Nimeingoja kwa hamu, basi inabidi nitafute tikiti, nieze, niende nieze kuiona. Napenda filamu ambazo, ni mzuri na ambazo watu wamesema ni za kusisimua. Kwa kawaida mimi kuenda kwa sinema si mara mingi, Lakini labda kwa mwaka mara moja kuenda kutazama filamu mzuri Lakini kwa kawaida mimi sipendelei sana kuenda kuona sinema.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wa wazi na heshima. Ninajaribu kusikiliza kwa makini bila kujitetea haraka ili. Niweze nielewe wanachomaanisha maoni mazuri pia hunipa motisha ya kuendelea kufanya vizuri zaidi. Maoni ya kujenga hata kama ni magumu nayaona kama fursa ya kujifunza na kujiboresha. Kwa jumla, napenda maoni yanayotolewa kwa heshima, kwa njia ya heshima na kwa sababu hunisaidia kukua kibinafsi na kikazi.

Kazi ni naifanya kwa sasa ni kazi ya kuandika, na mara nyingi naifanya nikiwa nyumbani, nilichagua njia hiko sababu ni kazi ya raisi kufanya na pia inanipa uhuru wa kufanya kazi nikiwa nyumbani bila shinikizo kubwa. Kitu kinachukipenda zaidi kuhusu kazi hini kwamba naifanya kutulivu na amani na pia sina garama ya kusafiri kuenda kazini Kwa sababu kila kitu nafanyia nyumbani Hata hivo, changamoto na zukutana nazo kila siku ni kwamba nafanya kazi peke angu Hivyo, wakati mwingine nakosa mtu kuzungumza nae au kushirikia na nae.

Ndiyo nimewai kulima, lakini ni muda kidogo umepita kabla sijalima. Lakini nilikuwa nikilima bustani ya mama, asa mazao madogo tu ya kwa nyumba. Haikuwa kilimo kikubwa bali, kilimo tu kucha kujifunza na kusaidia nyumbani. Uzoefu weo ulinifundisha uvumilivu, bidii na dhamani ya chakula kinachotoka shambani. Nilipenda sana muda huo wa kulima ambao nitumia kulima.

Rangi nina hiyo ipenda sana ni rangi ya nyekundu. Rangi hii hunikumbusha timu yangu ya mpira ya mguu ambayo ninaishabikia kwa dhati ya asenali. Kila nina poona rangi nyekundu na hizi msisimuko na furaha sana ninapousishwa na mpira wa mguu. Kwa sasa sina nina nguo ya rangi ya nyekundu naipenda kwa sababu unifanya nijisikie vizuri na kutipia kujiamini. Rangi hii naiona mara nyingi zaidi nikitazama mpira mechi ya asenali na ndio maana imekua rangi ya peke sana kuangu.

Ndiyo napedna chakula kitamu, napenda chakula kilichopikwa kwa ustadi, haswa chakula cha nyama na ugali, ama pilau napedna sana chakula kwa sababu kinanipa ladh hamu ya kukila na na pia kinanikumbusha, kinanikumbusha nyumbani pale tulipokuwa tukipika kwa pamoja, tukiwa na marafiki na ma familia zangu. Kwa hivo ni chakula ambacho, chaku chakula kikitamu ni kina ladha mzuri, kuhusiana na pia, kinanikumbusha mbali.

Mwandisha ninayempenda sana ni ngugi wa thiongo. Nilimpenda kwa sababu aliandika vitabu vinavyoeleza maisha, historia na changamoto ya jamii, kwa njia ya kina sana, kwa njia ya hadithi sana. Kitabu chake kimoja ambayo nacho kumbuka ni mtu ulio katikati. Kilinivutia sana nikiwa shule ya upili. Nilikipenda kwa sababu kilinifanya nifikirie sana kuhusu mila mabadiliko na maisha kwa ujumla hadi leo vitabu vya ngugi wa thiongo vina nafasi ya pekee moyoni mwa.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya kujiboresha binafsi na ujuzi wa vitendo. Mafunzo yanayohusiana kuandika kupanga kazi, usimamizi wa muda yamenisaidia kuwa na nafasi zaidi kazini. Pia yamenifunza teknolojia na matumizi ya zana za kisasa yameniraisishia pia kufanya kazi nyumbani. Kwa ujumla, mafunzo yanayonipa ujuzi kwa wa moja kwa moja unaotumika kila sekunde yamekuwa na manufaa makubwa zaidi kwangu.

Michezo ya olimpiki ninayoipenda ni riadha. Hasa mbio za kukimbia. Naipenda kwa sababu ni michezo, kwa sababu nchi yangu ya Kenya hufanya vizuri, hufanya vyema sana katika riadha. Jambo linalolinipa fahari kubwa. Kwa kweli, michezo mingi ya olimpiki hunifurahisha kutazama kwa sababu Kenya huakilishwa vizuri na wanariadha wake. Wanariadha, wanariadha wa olimpiki. Mwanariadha ninayempenda ni Usain Bolt ule wa Jamaica. Ambaye alikuwa maarufu sana kwa kasi yake ya ajabu ya kuvunja rekodi nyingi za mbio. Wakati wa kutazama michezo ya olimpiki nahisi kusisimka fahari na furaha kubwa. Hasa ninapoona wanariadha wakifanya vizuri.

Ndiyo ningependa kurudi ujana wangu kwa kuwa kuna mambo mengi ambayo ningependa kuf kuyafanya kwa maarifa nilio nayo kwa sasa na kutumia fursa nzuri zaidi, Pia ningepena kufurahia ujana kwa utulivu zaidi bila shinikizo nyingi za maisha Napena ningependa pia ku kufanya mabadiliko kidogo ambayo labda niliweza kufanya ku vitu ambazo nilieza kuchagua nikiwa sina maarifa mengi kwa kua sasa nina maarifa ninaweza kufanya kuchagua vitu ambazo ninaweza ku zinaeza kuboresha maisha yangu kwa sasa.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video. Nimecheza micheo ya video kwa miaka mingi sasa. Na michezo ambao ninapenda kucheza ni kama vile FIFA, kama ingine inaitwa GTA. Na pia michezo ya hadithi ambazo unafuata mtu mmoja akielezea hadithi hiyo. Mni inapenda sana michezo hiyo kwa siku huwa inanifanya nifurahie Inanifanya niwe na msisimuko inafanya pia nisiwe na msongo wa mawazo Inanifanya ni pumzike wakati ni mechoka pia.

Unamahusiano gani na wazee wako? Nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Napenda sana kushiriki kwenye mazungumzo kuwapa heshima, kukuawana wanawosia ama wanaweza kusaidia kwa maamuzi mazuri. Wakikupea wosia, unaweza kujisaidia sana nao maishani. Napenda pia kuwasikiliza kuwapa wakati niwasikilize pia na jua ni muhimu sana ili nipate wosia huo.

Study muhimu kwa kazi yangu ni ujuzi wa kuandika kwa ufasaha na kwa mpanglio mzuri. Pia usimamizi mzuri wa muda hunisaidia kupanga kazi na kumaliza majukumu kwa wakati. Uwezo pia wakujituma na kujisimamia ni muhimu kwa sababu nafanya kazi nikiwa nyumbani. Vile vile najifunza teknolojia mpya na kukubali mabadiliko Napata kuwa hiyo hunisaidia kuboresha ubora wa kazi yangu ya kila siku.

Kitendo cha wema ambacho nimewahikufanya ni kusaidia jirani wangu wakati alikuwa na shida ya chakula. Nilipowaona wakikosa chakula cha kutosha, niliamua kuwasaidia na kuwaletea baadhi ya vya chakula. Pia mara nyingi nyingine mimi hupenda kusaidia marafiki na ndugu zangu kufanya kazi zao pale wanapohitaji msaada. Kitendo hiki, kinanifanya niweze furaha na kuridhika kwa sababu kusaidia wengine kuna boresha maisha yao. Kwa ujumla kufanya matendo ya wema hunipa hisia ya amani, furaha na kuridhika moyoni.

Wakati wa furaha mimi hujifurahisha kwa kicheko, kucheza na pia kushiriki na marafiki na familia. Napenda sana kusikiliza muziki ninaoupenda au kuangalia filamu nzuri, jambo linaloongeza furaha yangu. Mara nyingine ninapenda kutembea au kwa nje katika mazingira mazuri ili kuendelea kuhisi utulivu na furaha. Wakati wa furaha pia mimi hupenda kushiriki hadithi, kucheka pamoja na wengine na kuunda kumbu kumbu nzuri. Kwa jumla, ninajifurahisha na kwa kushiriki pamoja furaha yangu pamoja na wengine na kufanya mambo yanayoniletea amani ya ndani.

Napendelea kitanda kizuri, ingawa, kitanda kigumu, kinadumu kwa muda, na pia hakiharibiki haraka. Ilhali kitanda kizuri kinakufanya, usingizi, upate usingizi mwepesi ya haraka sana. Na kipenda kwa sababu nikilala tu hivi, usingizi unakuja bila kupata ugumu, napenda Lakini napenda pia kitanda kigumu kwa kuwa Nikini kinunuwa mara moja Najua kitanidumu miaka kadhaa Kwa hivo kitanda kizuri ni kizuri Kitanda kizuri kinanipa usingizi Lakini pia kitanda kigumu ni kizuri kwa kuwa kina Kitani gharimu.

Napenda majira ya mvua kidogo tu kwa sababu hayachangii baridi kali ambayo sipendi. Napenda majira haya kwa sababu kila kitu kinakuwa kijani, shamba linakuwa vizuri na limetulia. Ni mazingira haya huwa ya raha na ya ajabu. Kitu kinacho kinachonichochea kupenda majira haya ni mandhari ya kijani na upepo laini. Unaovuma wakati wa mvua nyepesi. Napenda kukaa tu ndani ya nyumba nikifanya kazi Kwani sipendi kutoka nje wakati wa mvua kidogo mahali ya hewa wakati huo hunifanya nihisi utulivu amani na pia furaha ndani ya ndani na hunifanya nijisikie vizuri kuendelea na shughuli zangu.

Hali ya hewa leo kuna jua kidogo, lakini pia kuna mawingu, kuna mvua na kuna upepo wa mbali. Joto nayo, joto ni kidogo, si nyingi sana, lakini joto hiyo linasawazishwa vizuri na hali ya baridi na upepo huu. Kwa kawaida wakati kama huu Ninapenda kufaa uwepesi sipendi kuvaa nguo ambazo zitafanya ni niweze kutoa jasho jingi Napenda hali hii ya hewa Naipenda kwa sana kwa sababu hali hii Inanifanya nijisikie mutulivu Hakuna naeza enda mahali popote, na napo Ninapotaka kuenda Unaeza taka kufanya nini wakati katika hali hii ya hewa katika hali hii ya hewa mi hupenda kufanya kazi kidogo Pia kujivinjari ama kuenda kufanya mazoezi.

Likizo yangu ya ndotoni ningependa kuenda mji wa ambao uko kwenye nchi ya Australia ningependa kuenda kuenda kwa bahari na kujivinjari tu kuota jua mzuri mji huo ningependa kufanya kuogelea, kuenda kuona wanyama na pia kutembea miji kama ya Sydney na Melbourne ambayo iko huko nchi ya Australia. Ni nani ungependa kusafiri naye? Kama nigependa kuenda na mpenzi wangu siku za usoni nigependa kuenda kuenda naye kujivinjari huko. Unahiitaji kupumzika au kutembea kutembea mengi? Ningependa kuenda kupumzika huko. Na pia kutembea miji kuona miji na kufurahia bahari.

Mimi hutoa sadaka na pia michango, wakati watu wanahitaji msaada, mimi hufanya mchango pia, na pia mimi hupenda kuwasaidia wengine, wakati kuna shida, wakati kuna huzuni, na wanahitaji pesa, mimi hupenda pia kuchangia. Lakini pia kwa sadaka mimi hupenda kupeana kwa wale wasiojiweza hata kama hawahitaji. Kwa jumla pia napenda kufanya kupeana kutoa sadaka na pia kutoa michango.

Napenda kusafiri kutumia GPS kuliko ramani ya kawaida GPS uraisisha safari kwa sababu unionyesha njia kwa wakati ya halisi na pia unisaidia nisipotee Pia ni raisi kutumia hasa ninaposafiri mahali nisipopajua si kama ramani ambayo lazima ujue kutumia vizuri ndipo ikusaidie lakini gps hata kama ujui kuitumia napata kuwa unaeza itumia kwa urahisi.

Kila siku mimi hutumia zana za dikidijiti kama simu, kompyuta, kompyuta tu na simu. Simu yangu naitumia kwa mawasiliano kusoma habari na burudani. Tarakilishi yangu, huniwezesha kufanya kazi, kuandika na pia kusoma maudhui mbali mbali. Simu kwa, uni naitumia kwa muda mrefu, kusana haswa, kuenda kujiburudisha kwenye programu ya X na pia kompyuta naitumia pia kuingia kwenye programu za AI ama programu ya kujiburudisha ya YouTubu, kwa jumla zana hizi za kidijiti zimenirahisishia maisha yangu ya na kazi yangu ya kila siku.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kusaidia majirani na watu wanao zinguzunguka, wanao nizunguka pale wanapoitaji msaada. Pia kushiriki mawazo na ushauri katika maswala yanayohusu pia jamii. Wakati mwingine pia nashiriki katika shuguli za kijamii au miradi midogo inayolenga kuboresha mazingira au mahusiano. Kwa njia hizi najitahidi kuchangia maendeleo na mshikamano wa jamii yangu.

Ningependa mafunzo ya, kupata mafunzo ya ujuzi wa kitaalamu, ili kufanya kazi yangu iwe stadi. Ningependa mafunzo haswa ya teknolojia mpya, jinsi ya kutumia zana za kisasa, na mbinu bora za kufanya kazi kwa ufanisi. Pia mafunzo ya usimamizi wa muda kupanga kazi na ubunifu yatakuwa yenye umuhimu sana kwaangu. Kwa ujumla, ninataka mafunzo yanayonisaidia kuboresha kazi yangu, kuongeza ufanisi na pia na kunilea ujuzi wangu kibinafsi na kitaalamu.

Hili kuwatia moyo wenzanga na kuwapa maneno mazuri na kuwa himiza waendele kujitahidi napenda kutambua juhudi zao hata kwa mambo madogo kwa sababu hilo huwafanya wajisikie kuthaminiwa pia na shiriki ushahuri na mawazo chanya na kujitahidi kwa msaada wanapokutana na changamoto Kwa kufanya hivo, mimi husaidia kujenga hali ya kuaminiana moyo wa kazi wa pamoja na ari ya kufanikisha malengo.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa gofu. Nina shauku ya kujaribu mchezo huu kwa sababu sina uzoefu mkubwa nao. Na ningependa kujifunza mbinu na kanuni zake. Napata kuwa mchezo wa gofu, pia hunipa nafasi ya kupumzika nje, kufurahia mazingira, na pia na kushindana kwa njia ya heshima. Kwa ujumla ningependa kujaribu mchezo wa gofu ili kupata burudani, changamoto mpya na uzoefu wa kipekee wa michezo.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Mi napenda kufikiria mawazo mapya na kutafuta njia ya tofauti ya kufanya mambo. Pia marafiki zangu wamesema wananiambia pia ni mimi ni mtu bunifu. Naonyesha napenda kufikiria mawazo mapia. Kuhunda suhulisho, suluhisho ambayo ni za kipekee na kutumia mbinu za tofauti katika maisha yangu ya kila siku ubunifu pia uniraisishia kushugulika changamoto kwa njia za kipekee na pia hunifanya nifuraiye kazi ninazofanya.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii yangu, maendeleo kuona watu wakipata furusa ya elimu, ya ajira pia na ustawi wa maisha yao. Pia ningependa kuona miundo ya msingi, usafi na huduma pora ikiboresha hali ya maisha ya kile mmoja wetu kwa jamii. Maendeleo haya yatanisaidia kuimarisha mshikamano wa kijamii na pia kutoa matumaini kwa vizazi vijavyo. Kwa ujumla ningependa kuona jami yangu ikiwa imara enye usawa na inayoendelea kuwa na ustawi wa wote.

Naam ninafurahia ama nina sherehekea mafanikio ya timu na wenzangu kwa kushangilia mafanikio baada ya kufanikisha mradi au kazi muhimu. Kutoa pia shukurani kwa pongezi kwa kila mshiriki wa timu ili kujenga morali ama motisha ya kazi. Pia nashiriki kwa mafanikio kwa timu mzima si mtu moja tu ili kila mmoja ahisi anadhamani yake. Mara nyingine tunapanga sherehe kidogo au chakula chapa moja kwa ishara ya furaha na kusherehekea mafanikio. Kwa kufanya hivi pia inakua kuna ushirikiano ya hali ya kufanya kazi pia ni zaidi inaongeza kwenye siku za bbadae.

Jukumu ninalo lipenda zaidi kazini ni kuandika na kuandaa maudhui. Napenda sana kwa sababu linanipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu na kufikiria kwa kina. Pia linanirahisisha kufanya kazi nyumbani kwa utulivu na amani bila usumbufu mwingi. Jukumu hili pia hunisaidia kujifunza mambo mapya na kuboresha ujuzi wangu wa kila siku. Kwa jumla napenda jukumu hili kwa sababu linachangia moja kwa moja mafanikio ya kazi yangu na kunifurahisha sana.

Njia ninayoitumia kupumzika sana sana kile ninachofanya ili nitulie ni kusikiza muziki ama kuangalia filamu ambayo ninapenda mazoezi pia nayafanya Lakini mazoezi ile ya kwenda kwenye chumba cha mazoezi kuinua vyuma ama mawe na pia kurukaruka pia Kuna nisaidia nipumzike Ingawa ni kupumizi ni nisaidia sana kufanya mazoezi inanisaidia akili yangu iweze kutulia je unakumbuka wakati unajipo jifunza njia hii ya kupumzika njia hii ya kupumzika nimeifanya kwa muda mrefu sikumbuki mara ya kwanza lakini ni mepata kuwa kuangalia filamu ama kusikiza video kusikiza wimbo pia ilinifanya ni kupumzike haswa akili inafanya ipungue. Ungepenna kushiriki ni muda gani unachukua? Kupumzika nachukua kama takriban masaa tatu niweze kupumzika kwa kina kabisa. Niweze kutulia kabisa. Unahisi jinsi gani baada ya kupumzika nahisi nahisi nimepumzika, nimetulia napata nguvu ya kufanya jambo lingine.

Ndio mimi hupiga kura lakini kwa sasa nizipata kazi ya kufanya watu wapige kura lakini nina kitambulisho changu na kadi ya kupiga kura kwa hivyo ninaweza kupiga kura na ningependa sana lakini kwa kuwa mimi ni mfanyi kazi wa sector ama mfanyi kazi wa IEBC ambayo ni kikundi cha kufanya kuwapigisha watu kura siwezi kupigisha kura kwa wakati ule labda pale nipo karibu na kituo changu ili ninapopelekwa kituo cha mbali siwezi kupiga kura kwa hivyo si ati siwezi lakini mimi naeza piga kura.

Mimi ni mtu wa kuam si mtu wa kuamuka mapema, mimi hufanya kazi yangu usiku kucha, kwaivo mimi ni mtu wa kufanya kazi usiku hadi asubui, alafu naweza kufanya kuamka kuamka kitu saatano hivi, kwaivo siwezi sema mi ni mtu wa kuamka mapema, mi ni mtu wa kufanya kazi hadi usiku kucha. Napata kufanya hivi inanisaidi ina inafanya nifanye kazi nikiwa na utulivu na inanipa inanipa uhuru wa kufanya kufanya jambo nikiwa mtulivu na nam nikiwa akili zango zimetulia.

Kwanza napenda kushambulia mabadiliko kwa kazini kwa kukubali na kuelewa sababu ya mabadiliko hayo Kwanza najaribu kuyafahamu kwa makini na kubadilika kimasilahi baada ya kupinga ni pia ni natumia nafasi kujifunza mbinu mpya za teknolojia mpya au njia bora za kufanya kazi mabadiliko pia unipa nafasi ya kuboresha ujuzi wangu na kuwa bora kazi zaidi kazini. Kwa ujumla ninayakubali mabadiliko kwa moyo wa wazi wa utulivu na kwa nia ya kuboresha utendaje kazi wangu.

Ninapenda rangi ya krimu kwa ukuta wa chumba changu. Rangi hii unipa utulivu na ni nyepesi na inafanya chumba kionekane kuwa kikubwa na cha kupumzika pia. Krimu pia inafanya, inafaa kwa kuowanisha na samani na mapambo mengine bila kuleta mvutano wa rangi. Kwa ujumla rangi hi ya krimu hutoa hali ya mali na utulivu ndani ya chumba.

Napenda keki, lakini haswa napenda keki zenye ladhaa laini na tamu. Kama keki ya vanila ama chokoleti ama nyepesi, chokoleti nyepesi, sipendi keki zenye ladhaa ngumu sana, ama huu zenye zenye, vitu nyingi sana ndani. Napenda keki kwa sababu ni tamu, inanifurahisha, na inaweza kushirikiwa na familia na marafiki. Kwa jumla, napenda keki zinazofanya furaha na kuridhisha ladhaa yangu.